Mchezo ni ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za masafa marefu. Kuna kitu kinanigusa sana kumuona mkimbiaji, akipambana na uchovu, pumzizi kikatika, lakini bado anaendelea. Hunikumbusha maisha yenyewe, siyo kasi ya mwanzo, bali uvumilivu hadimwisho. Kila mara ni napoangalia na jikuta ni kishangilia kimya kimya, ni kihisi fahari na hamasa moyoni.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni, kuna utulivu wa kipekee, sauti za ndege, upepo ukipita kwenye majani, unahisi kama mawazo yanatulia yenyewe, wakati mwingine natembea polepole tu, nikikumbuka mambo ya zamani, au kupanga hatua zangu zijazo, msitu hunikumbusha kuwa maisha yanahitaji kelele nyingi ili yawe na maana.

Wakati wa msongo wa kazi, kwanza najitulia na kupumua kwa kina ni kijaribu kupunguza hisia za haraka. Kisha napanga vipengele vya kazi, hatua kwa hatua, ni kifanya kila kimoja kwa utulivu badala ya kukimbia haraka. Mara nyingine huondoa vichocheo vidogo kama simu au kelele, ili akili ipate na fasi ya kufanya kazi kwa umakini. Hii inanisaidia kudhibiti msongo wa kumaliza kila jambo kwa ubora zaidi.

Mara nyingi, nachekelea nenosiri langu kuwa ngumu na lisilo rahisi kukisia. Sio tu namba rahisi, bali mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo na namba, mara nyingine alama kidogo. Pia sipendi kutumia nenosiri moja kwenye akaunti zote, kila akaunti, kila akaunti ina yake. Naweka baadhi, kwenye sehemu salama zisizo za mtandaoni ili nikisahau ni rahisi kurudisha. Hii inanifanya nijisikie salama zaidi mtandaoni.

Maranyingi ninaanza kwa kuchunguza kila hatua ya kazi na kuona nisehemu gani ninachukua muda zaidi au kusababisha matatizo, kisha na jaribu kupanga upya au kuondoa hatua zisizo zalazima na maranyingine kutumia zana ndogo au mbinu rahisi zinazofanya kazi iwe rahisi. Pia kupokea maoni ya wenzangu kwa sababu maranyingi wao wanaona kile mimi siwezi Hii njia ndogo ndogo hufanya kazi iwebora na yenye utulivu zaidi.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli, ingawa sifanyi mara kwa mara sana. Kuna ule uhuru, unawohisi ukiwa barabarani, upepo ukikupiga usoni, mawazo yakipungua polepole, inanirudisha kwenye nyakati rahisi kama utoto ambapo ulikua unaendesha bila haraka kwa kufika mahali. Ni muda mzuri wa kujitafakari Kujipanafasi ya kupumua na kuunganika tena na mwili wako kwa ajili ya kawaida kabisa.

Ndiyo, napenda kula popcorn, hasa zile zilizotengenezwa nyumbani. Kuna raha fulani katika kusikia punje zikilipuka pole pole, kama muziki mdogo jikoni. Mara nyingi, nitakula nikiwa nimetulia, labda nikiangalia kitu, au nikizungumza na mtu. Sio chakula cha kushiba sana, lakini kinabeba ile furaha ndogo, kama mapumziko mafupi katikati ya siku ndefu.